Marafiki wapya na wapata kwenye mitandaoni. Tuanza kuongea, tunapata, tunamosyano ambao zinafanaana. Na tunanza kuwa marafiki, na tunaongea, na tunaenda kula, tunaenda kufurahia, kujiburidisha.

Sina kumbuka lolote la lenye la kutisha kwa sababu maisha yangu yamekuwa nyororo yamekuwa mzuri kwasababu ya Mungu. Sijakuwa na jinsi ya kushtua ila sitaki kuwa nayo na sitawahi kuwa nayo kwasababu mimi mimi ni mtoto waa Mungu naamini Mungu.

Zoea gani nzuri nililo li jenga ni zoea la kuamka asubui na mapema. A naam ninajaribu kumaliza tabia mbovu ya kulala hadi saa tano. Kwa sababu haisaidii. Najaribu kuamka asubui na mapema kwa sababu ni nzuri na ninaweza nifanya nikuwe na nifanye vitu vingi.

Napenda maji. Na kahawa nanywa kahawa asubuhi inasaidia kuchangamka. Maji pia inasaidia sana napenda kunywa maji napenda kunywa juisi. Naam. Hizo ndizo vitu vinywaji ambavyo navipenda na vikunywanga kila wakati.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa kujismamia mimi kibinafsi niwe na pesa niwe na nyumba niwe na gari nisaidie mama mamangu wazazi wangu kuwananulia magari pia kusomesha mtoto wangu shule nzuri la kifahari.

Naam, napenda kuenda pwani nikaongee kiswaili sanyifu kule. Ni kale biryani ni kale pilau kule pwani ni kende ni kaogelee. Majini. Niende nikajiburudishe ni ni kakule vitu ambavyo sijavikula ni ke nam.

Ninawasalimu kwanza, kisha nawaonyesha. Nawaonyesha kampuni, naonyesha pahali ambapo tunaenda kukula. Tuwafunza vitu ambavyo hawajui. Twawacha wajaribu vitu ambavyo tunafanya.

Naam nimewahi fuga mnyama wa ngombe. Napenda ngombe sana nilikuwa na ngombe ambayo nilikuwa nimelipa jina Furaha na kingereza. Na piya umbwa nilikuwa na umbwa. Na kwa sasa ningependa kufuga kuku mmh.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wa kupenda watu furaha ushauri ya kuwa na heshima kwa watu. Kwamba watu ni tofauti. Naam watu wanapenda heshima.

Mara moja kwa siku. Ninacharge kifaa yangu mara moja kwa siku. Ila wakati natumia simu kazini nakuja nachaji jioni. Naitumia kabla nilale kisha nairudisha motoni kuicharge hadi asubui.

Muda wangu wa bure natumia kulala kupumzika akili au saa zingine natumia kuandika kwenye kitabu langu aa saa zingine natumia kupika kujaribu au vyakula vya mbali mbali au natumia nikiwatch televisheni kiangalia habari kule mtandaoni.

Penda kusoma vitabu vya mapenzi. Vitabu ambavyo ni vya kusaidia kupata pesa. Vitabu ambazo zinasaidia kutueleza maisha ya wengine. Naam mara vitabu vya mauaji.